Mimi napenda zaidi kula katika kona ya mkahawa iliyo karibu na dirisha kubwa. Mahali penye mwanga wa jua au taa laini ya jioni. Na maoni ya nje kama barabara yenye shughuli au bustani ya kijani. Ukaifikiria hii hapo unaweza kukaa kwenye kiti laini cha ngozi au mbao. Ukikunywa kahawa au chakula kitamu kama pasta au samaki wa kukaanga. Huku muziki wa polepole ukicheza hapo nyuma. Ni mahala pa kupumzika na kufikiria maisha bila haraka. Yaani kwa ustaarabu wakati mwingine napenda kula katika meza ya kati karibu na jikoni wazi ili kuona wapishi wakitengeneza vyakula. Na harufu ya viungo ikija moja kwa moja inayonifanya nijihisi kama sehemu ya adventure ya ladha. Lakini kona ya dirisha inashinda kwa sababu inakupa faragha kidogo. Na wakati wa kufurahia chakula peke yako au na rafiki bila kelele nyingi.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki wa kukaanga. Kama ile inayotoka pwani ya Kenya au kwa majirani zitu hapa wa Tanzania. Unaeza fikiria hivi, wakati wa jioni kuna baridi hivi. Unaweka ugali motomoto ilio tengenezwa na unga wa mahindi. Ukichanganywa na samaki wa kukaanga na mboga za kienyeji kama mchicha au skumawiki pamoja na mchuzi wa nazi na pilipili. Hiyo latha inayokuwa hapo ni ile inafanya uhisi kama uko katika sherehe ya familia. Ugali ni kama Rafiki Mwaminifu. Inatosheleza njaa bila drama. Na inakufaa wakati wowote.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano, sana sana pale whatsappu, ama tuseme, kama tuseme hivi niko napenda sana kuongea na bibi yangu. Na mara nyingi napenda kupigia video ndio, tuweze kuonana macho kwa macho, kutumia rununu zetu. Na inafanya mawasiliano yawe na hisia nzuri, na mimi tena mimi hufurahi sana kuona kuongea na mtu wakati napo mwona hata iwe kwenye simu. Kuliko tu kwenye kupiga simu na rununu. Unasikia tu sauti yake.

Ndiyo, natumia teknolojia sauti kwanza kwenye kunapotaka kuzungumuza na watu. Sana sana marafiki zangu ili tupatane. Inakua raisi sana kutumia teknolojia sauti kuliko hata ya video. Unawasiliana haraka haraka, mjue mutakapo patana, mfanyee mambo yenu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya lavender. Naipenda kwa sababu ni tulivu na inafanya mazingira kuwa yenye utulivu. Huhisi harufu hii mara nyingi wakati nikiwa nyumbani au nikitembea bustani yenye maua. Harufu hii inanikumbusha utulivu wa watoto wadogo na wakati wa amani nikiwa nyumbani. Ukipata harufu hii huhisi yenye raha, yenye utulivu na mara nyingine huinua hisia za furaha kidogo moyoni.